Wow, kuhusu kinywaji ambacho na kipenda Wow, napenda kinywaji cha kahawa na juisi Kwanza, mamangu ndiye alinianzisha kukunywa hii coffee kahawa na juisi Kwa sababu, kila siku zilikuwa nyumbani So, mamangu jioni lazima angepikia baba yangu na mama pia angetupatia sisi Lazima, mama anapenda sharing Halitufunza sharing akuwa anaepuka mtu ye yote So wakati unakunywa chai asubui majani chai hau takuwa nanjaa the whole day kiu So itakunja kupata kiu saa kumi na moja Hapo saa kumi na moja Ndiyo turikuwa tunakunywa coffee Unaona? Sasa tukikunywa coffee jioni unachanga mka majani chai ya asubui Inamaliza kiu na kama uja kunywa majani chai A usikii kama ume kunywa chai Lazima unafeel kuna kitu huja kunywa alafu juisi, juisi masaa ya lunch After lunch tukikula lunch tunakunywa juisi ya matunda na ukikunywa juisi ya matunda unataka ingine, unatamani ingine Sasa, hey, unafurahia sana kukunywa juisi after chakula ama before chai asubui unakunywa majani, chai majani, chai ya majani ni tamu Hautaki kuikosa kila asubui Like ukikosa siku moja ati ukunywe uji Abana siku yako itakuwa nafraha Kitu ya piri juisi after lunch Ei ni tamu tamu tamu Like unataka uongezewe ingine Lakini saa tulikuwa na progress moja na mzazi juu obvious tulikuwa wengi Sasa ulikuwa unatamani tu kukunywa tena Sasa jioni tena babangu akitoka kazini Lazima angepiki wa kahawa Ei kahawa tamu bana Like ukikunywa alafu unatumwa kuenda kuchunga ng'ombe jioni ama kuendea ng'ombe ama kuendea mbuzi Unaenda kama umechanga mka umechanga mka juu ya coffee kahawa bana inakuchanga msha Hey mamangu wali nisaidia sana kujua hizi vitu sasa saizi nimekuwa mkubwa hazikosi kwa nyumba Hazikosi kwa sababu usipokunywa majani chai asubui Hey na kwambia siku yako unasikia tu na miss Unamiss Goja tupike lunch time Ukifika lunch time Hey bana juice unajua pale matunda lazima ya wekwe pale ya nawekwa kwa blender Anatengeneza juice ya matunda kama maembe mandizi watermelon na kuambia juice ni thick Yani ni yummy ni kitu tamu Unakifurahia Unakienjoy nani kama mimi Nilifaidika sana kukua na mzazi ambaye akona ma na miti ya matunda Saha haikuwa ngumu kupata hizi vitu Sasa nilipo kuja mjini Ah, hakuna matunda Hakuna miti ya matunda hukumjini Sasa inabidi uende ununue Kwa sababu mamangu alinizoezesha Lazima niende nibuy Lazima nieke savings Asubui, every week niko na savings za kahawa majani chai unajua si pesa mingi ni pesa kidogo so majani chai ni raisi kupata but kahawa ni beigari na matunda ni beigari kwa sababu saizi watu wa mejenga sana matunda inapatika na sehemu tofauti tofauti so unapata si raisi vire kupata matunda lakini ninahakikisha ya kwamba kwa wiki na kunywa malatatu kwa wiki matunda majani chai lazima ikuwe kila siku majani chai kahawa lazima jioni kama sitapika nyumbani Lazima nibuy ka hawa jioni nikienda nyumbani kama sitako sina matunda kwa nyumba Lazima nikunywe juisi mjini pale Lazima, lazima kuna wamama wako kwa vibanda Wanatengeneza hizi matunda juisi Lazima niende pale nibuy Unaelewa So ni kitu nzuri sana, ni kitu unafurahia ni kitu inakupea afya ni kitu yenye ata ukitumia haina side effect Ukotu salama, ukona energy Inakupatia energy na moral.